Mimi kwa kawaida hupenda kufanya kazi pekee yangu sababu naeza kufanya kazi kwa utaratibu na kwa muda mfupi zaidi tukifanya na watu wengine maana wakati mwingine huwa mnatofautiana na watu wengine pia huwa wadhaifu hawapendi kufanya kazi kwa bidii. Kwa hiyo, mimi hupendelea sana kufanya kazi pekee yangu, huwa najiskia hiyo kazi kuwa nyepesi, naeza kuifanya kwa kiwango ninachotaka na kwa muda mfupi, ili niweze kufanya kazi nyingine baada ya kumaliza hiyo niliokuwa nimetangulia kuwafanya kwanza.

Kinywaji nikipendacho zaidi ni chai ya maziwa na tangawizi. Hii naipenda sana wakati naamka asubuhi. Huwa inanibrudisha, inanichangamsha na kunifanya nihisi nikiwa na bidii ya kupambana na hiyo siku. Na wakati ninapokuwa kazini. Kinywaji chenye nakipenda hasa wakati wa jua. Kama joto, kama mwezi huu wa januari. Ni soda baridi ya Coca-Cola. Huwe inanipa hamu, inanimaliza kiu, inanifanya nitulie na nihisi nikiwa na afya wakati ninayo kunywa ile kinywaji ya Coca baridi. Huwa napenda kutia ice cube za kufanya iwe baridi zaidi. Na kila mara ni napoikunywa, mimi huisi nimetulia baada ya siku ndefu iliyo na joto ya kiwango cha juu kama tunavyo hisi wakati huu wa mwezi huu wa januari.